Mi binafisi napenda kujifunza mambo mapya kwa kutumia interneti, YouTube na Google kwa ya nifundisha vitu vingi sana na nikiwa nahitaji kujifunza kitu chochote naingia YouTube na search ina nifundisha vizuri kabisa ama Google na pia napendelea kusoma magazeti na vitu mbali mbali ilikuweza kujifunza vitu vingine vipia.

Majira nayapenda mimi, nikipindi cha masika. Kipindi hiki kunakua kuna kiali ya hewa, kana kwamba mvua inata kunyesha. Hu nikipindi kizuri kwa sisi wa kulima, kwa sabu nikipindi ya mbacho wanapanda, wanatagemea mvua inyeshe uweze kuvuna. Na nikipindi ambacho nakipenda, kwa sababu nikipindi kinanipa matokeo mazuri sana katika kilimo changu.

Yes napenda kitanda kizuri, hata kama sio kigumu, lakini kiwe kina muonekano, kwa sababu chumbani ni sehemu ambapo kuna itaji kuwe kunapendeza. Kwa hiyo, kitanda kizuri ni bora, saabu uzuri wa kitu ni matumizi yako. Kwa nakitumia vizuri, ili kisiweze kuaribika. Na ni kitanda mbacho kinaleta urembo ndani kwangu.

Chuma changu cha kulala nikikubwa na nikizuri kwa sababu nimekipangilia vizuri. Kabati, ambayo kabati lina kio, ndio kitu ambacho napenda kukiangalia mara kama kwenye kio na kuwa na jiona na naona kila kitu ambacho kinaendelea. Lakini pia kitanda changu nikizuri, kitanda cha bed sofa, hivyo vitanda vya kisasa. Kwa chumba nikizuri na nimekipangilia vizuri kuona, najivunia, kuwa, nachumba kama kile na nafurahia uwepo wachumbani kwangu.

Sera kampuni mbayo naona ni muhimu ni kufanya kazi kwa bidii kwa watu wote. Kwamba sera hii ni nzuri kwa sababu inadumisha mazingira ya kazi na inafanya watu wapende mazingira yao ya kazi. Sera hii ni nzuri kwenye kampuni kwa sababu inaongeza chachu ya maendeleo ya kampuni na watu wake kwa ujumla.

Binafsi napendelea upepo, na upepo ni natural wa asili zaidi. Kwa hiyo, haumizi, sio kama AC, AC inahitaji ukadirie upepo wake. Vinginevyo, unakuumiza kifua, unakusababishia matatizo mbali mbali. Kwa upepo waasili ni mzuri katika kwaafya, na ndo kitu ambacho napendelea, tufauti na AC.

Hapana kwa kweli sijawai kusafiri kwa ndege. Japo ni moja ya ndoto yangu kusafiri kwa ndege. Nimetumia usafiri zote kasoro wa anga. Ila majini nimesha safiri, ardhini, nimesafiri, kwa treni nimesafiri sana. Lakini kwa ndege bado. Na ni moja ya ndoto zangu. Na naamini ndani ya huu mwaka nitasafiri kwa ndege. Kuenda sehemu mbali mbali. Either kwa ajili ya mapumziko, au kwa ajili ya kuenda kwenye seminar, au kuenda kujifunza vitu tofauti tofauti.

Sherehe yangu wa kupendezwa ni sherehe ya kuzaliwa kwa watoto wangu, siku za birthday zao. Kwa hizi siku huwa nazienzi sana kwa sababu ndo siku ambazo zimenifanya, nimevikwa majukumu ya mimi kuwa baba. Kwa hiyo ni siku ambayo naienzi na naikumbuka milele na naifurahia kwa sababu ndo siku ambayo hunifanya, nimeingia katika majukumu ambayo mpaka leo hii yananifanya napambana kwa ajili ya kutunza familia yangu.

Binafsa napenda kuchora. Kuchora inakufanya. Inanifanya na zungumza hisia zangu kwenye maandishi. Kwa hiyo nikichora pale, ile picha, inatoa taswira iliyopo kichwani mwangu. Na kupaka paka rangi, pia napenda. Japo sio sana. Lakini napaka rangi ili kumaanisha kile ambacho nataka kukifanya. Na kukionyesha mbele za watu.

Binafsi napenda kujaribu vyakula vipya, vyakula vya ladha tofauti, napenda kujaribu. Kwenye kujaribu ndipo kwenye kufahamu vitu vipya. Kwa hiyo napendelea nijue vyakula vya aina mbalimbali za tamaduni tofautitofauti. Kila ninapoenda nakuwa najaribu vyakula vya mfano. Niliwahi kwenda Mtwara, nikajaribu kula wale wanaitwa kaa, kwa Dar es Salaam huwa hatuli. Lakini Mtwara nimeenda nimejaribu, nimekula panya, nimekula chura, wote nimekula.

Kwa mida ya jioni, ni mida mizuri sana kurejea nyumbani, kurejea na familia. Kazi zangu, mimi zinaisha kuanzia mida ya saa kumi. Kwa mida ya saa kumi, nikona pikipiki yangu, narudi nyumbani, mpaka kumi na moja nakua nimeshafika. Kwa hiyo nikifika nyumbani, kwa mida ya jioni, naoga, napumzika. Lakini, nikiwa napumzika, ni kwamba siitaji fujo, nakula chakula cha usiku, basi, siku yangu inakua imeisha hivo.

Kwa chumbani napenda rangi angavu, rangi nyeupe ni rangi imetulia sana kwa chumbani. Kwani langi ambayo naipendelea, ili niweza kufanya mazingira yangu wana kuwa mazuri. Kwa sababu mda mwingi unakuwa na kumbukumbu nzuri ukiwa umeeka langi nyeupe. Tofutu na ukiwa umeeka langi langi, zinkua zinachanganya. Kwa matikiyo mimi ndani kwangu kuna langi nyeupe, ili kunipa focus niweza kutulia na wazia kitu kimoja. Nakiwazia vizuri kwa sababu langi Haichangani. Tofautu na ingekua kuna malangi langi mengi.

Ndio, nimewahi kuona bahari, bahari ya hindi, sababu mi ni mtu huwa ni Dar es Salaam na pale ndio kwetu. Kwa bahari ya hindi, nimeiona vizuri kabisa, na nafahamu vizuri kwamba kuna muda wa maji kubwa na maji kuja. Kwa ile bahari, naifahamu vizuri, na nimewahi kuiona na ninaona athari zake, kwamba maji kuna muda yanazidi, kuna muda maji yanakuwa madogo, kwa hiyo naifahamu vizuri sana.

Binafsi muda ya weekendi napendelea sana kupumzika nyumbani na familia na kuangalia movie, matoleo mapya yaliyotoka, kwa mambo yote haya nayafanya kwa siku za weekendi, kwa sababu kwa siku za kazi nakuwa nimebanwa kidogo na majukumu, kwa siku za weekendi jumamosi na jumapili au kuanzia ijumaa jioni, nipo hapo mimi nakuwa niko huru kuangalia hivi vitu na kuvifuatilia vizuri kabisa na kuweza kufanya usafi wa nyumbani, kufanya, kukaa na watoto kuangalia maendeleo yao ni vipi shuleni. Kwa hio ndio vitu ambavyo napendelea kufanya. Kwa muda wa wikendi.